Naam, ninapenda hadithi za hajabu hii ni kwa sababu kwanza hadithi za hajabu mara nyingi huwa na funzo ambayo mara nyingi huwa ni kuonya au kuelimisha. Pili, ninapenda hadithi za hajabu kwa sababu zinaelimisha na zinaburudisha. Kwa hivi, mimi kupenda hadithi hizi zaidi.